Huu ndio utaratibu wangu wa usiku kabla ya kulala. Ya kwanza, napunguza mwanga wa vifaa vya elektroniki. Ya pili nafanya shughuli za kutuliza kama kusoma kitabu kuandika shajara la tatu ni kuweka ratiba ya kulala. Lala naamka saa ile ile kila siku, hata wikendi. Ya nne tengeneza mazingira mazuri hakikisha chumba chako kina giza naki mnene na halina kelele. La tano epuka chakula kibaya au kizito pamoja na vinywaji. Usile chakula kizito au kunywa kahawa chai au pombe karibu na wakati wa kulala.

Kuna baadhi ya vitu ninanyovifanya kushirikiana na timu. Ya kwanza ni kusikiliza kwanza kabla ya kusema. Ya pili, ni kufanya mambo na kusema vitu kwa uwazi na ukweli. Usipende kuzunguka mbuyu. Kama kuna kitu kigumu au changamoto ni bora tusemezane. Ya mwisho nikusaidiana. Kuweza kupata mafanikio, moja wapo wa kiungo ni kuweza kusaidiana. Ya mwisho kabisa ni kuweka malengo yanayoeleweka. Bila kujua tunaenda wapi kila mtu atavuta upande wake.

Keki ninayoipenda zaidi ni keki ya chokoleti. Napenda ile ambayo ni mzito na ina unyevu. Na latha ya chokoleti iliokolea vizuri. Pia keki ya karedi ama kwa kingereza inaitwa red velvet. Huwa inanivutia sana kwa sababu ya ulaini wake na ile krimu yake ya jibini. Ambayo ina ladha ya siki na utamu kwa mbali. Kwangu mimi, keki ikiwa na krimu nyingi na isio kausha koo, hapo ndipo inapokuwa tamu zaidi.

Mimi husasisha programu za vifaa vyangu mara tu matoleo mapya yanapotoka ili kuhakikisha usalama na kazi. Kuhusu kununua kifaa kipya, huwa sifanyi hivyo mara kwa mara, napenda kutumia kifaa mpaka nione kimeanza kulemewa na kazi au teknolojia yake imepitwa na wakati sana. Kwa kawaida, ni baada ya miaka mitatu, hadi mitano. Siamini katika kubadlisha simu au kompyuta kila mwaka kama bado zinafanya kazi vizuri.

Majira ninayoyapenda zaidi kuliko yote ni majira ya vuli. Yale majira ya mpito ambapo hali ya hewa si ya joto kali sana wala ya baridi kali. Ninakumbuka kilichonifanya nipende majira haya ni mabadiliko ya asili. Kama ni vuli ya kuelekea baridi na penda kuona majani yakibadilika rangi kuwa na yanjano na nyekundu na kuanza kupukutika. Shughuli ninazofanya katika nyakati hizo ni kutembea kwa miguu, kusoma nje na pia kupiga picha. Hisia na hali ya hewa ninayohisi katika nyakati hizi ya hali ya hewa inafanya nihisi mwenye utulivu na amani. Hakuna ile purukushani ya kutafuta feni au kiyoyozi na pia hakuna haja ya kuvaa makoti mazito sana.

Uzoefu ulio nifundisha zaidi ni wakati nilipopaswa kusimamia mradi mkubwa uliyokuwa na muda mfupi wa kukamilika na pia ilikuwa na rasilimali chache. Iliweza kunifundisha umuhimu wa kuweka vipao mbele. Ikanionyesha pia nguvu za kukasimu madaraka ya kutafuta usaidizi kwa walioko chini yako. Pia ikanifundisha ustahimilivu chini ya shinikizo. Na funzo kuu kazi hiyo ilinifundisha kuwa mafanikio ya kweli hayatokani na nguvu ya mtu mmoja. Bali yanatokana na mbinu bora, mawasiliano ya wazi na ushirikiano wa timu.

Kwenye upande wa mawasiliano kazini, kipaumbele changu namba moja ni urahisi na uwazi. Yaani, nataka nikikutumia ujumbe au nikikupa maelekezo usipate taabu kuelewa ni nini namaanisha. Staki uanze kukuna kichwa kujiuliza, hapa huyu jamaa alikuwa anamaanisha nini? Hivi ndivyo ninavyozingatia zaidi ili mambo yaende ya kwanza niwe na lengo mapema. La pili ni kuchagua njia sahihi. La tatu ni kusikiliza kwa makini na la mwisho na la muhimu ni muda wa majibu. Najitahidi nisiwe yule mtu ambaye ukitumwa ujumbe unajibu baada ya siku tatu. Hata kama sina jibu la uhakika nitakuambia nimeuona ujumbe wako naufanyia kazi nitakupa majibu baada ya kidogo. Hii inajenga uaminifu.

Mahali pa historia ambapo ningependa kutembelea kwakweli ni kufika Zanzibar hasa ule mji mkongwe wa stone town. Najua inaweza kuonekana ni karibu lakini Stone Town inakitu fulani cha kipeke a mbacho huwezi kukikuta sehemu nyingine yoyote duniani. Kuna sababu kwanini natamani kupafika? Zile njia nyembamba, majengo na milango, harufu ya viungo na historia, soko la furodhani, lakini nikienda mbali zaidi nje ya mipaka yetu ningependa kufika misri kuona mapira midi za giza.

Motisha yangu kazini haitokani na kitu kimoja tu, bali ni mchanganyiko wa mambo kadhaa yanayonifanya niamke asubuhi na kusema leo lazima kieleweke. Hivi hapa ndivyo vitu vinavyo ni sukuma zaidi. Ile hisia ya kuwa nimefanya na nimefaulu. Yapili ni watu ninaofanya nao kazi. La tatu ni kujifunza kitu kipya. Kingine ni matokeo kwa jamii. Cha muhimu zaidi ni riziki. Ama maslahi, tuwe tu wakweli, mwisho wa mwezi ukikaribia na ile meseji ya benki ikasoma ni motisha tosha. Kwa ufupi, motisha yangu ni mchanganyiko wa maendeleo, binafsi, utu na mkate wa kila siku.

Kumbu kumbu yangu ya kutisha zaidi ilitokea miaka michache iliopita wakati ya safari ya usiku kwenye basi kuelekea mikwani. Ilikuwa ni majira ya saa nane usiku. Kuko giza totoro na mvua kubwa ilikuwa inanyesha. Basi ilikuwa inapita kwenye eneo lenye misitu minene na milima. Abiria karibu wote walikuwa wamelala. Na ndani ya basi kulikuwa na kimia kirefu. Sauti pekee iliyokuwa ni ingini na maji yanayo piga vioo. Ghafla, dereva alikanyaga breki za ghafla. Mpaka basi likayumba na kulalia upande mmoja. Watu walizinduka kwa mayoe. Mifuko ikanguka kutoka juu na giza likaingia ndani baada ya taa kuzimika. Kwa sekunde kadhaa, tulihisi basi linaenda kupinduka na kuingia korongoni.

Kwa kweli, mimi ni muumini mkubwa wa mahali pa kimya. Ingawa kuna wakati kelele chanya zina nafasi zake. Lakini nikipewa nafasi ya kuchagua mazingira ya kudumu, nitachagua utulivu kila siku. Hizi hapa ndizo sababu kwanini kimya kinanishinda nguvu. Ya kwanza, kimya hurutubisha akili. Ya pili, kimia usaidia kwenye kazi na ufanisi. Ya tatu, kimya husaidia kupumzisha nafsi. Lakini kelele zina wakati wake, sio kila kelele ni mbaya. Kuna wakati pia hujihijati kelele za furaha. Kwa mfano, uwanjani, kwenye sherehe, sokoni, na mwishowe, kwa ajili ya kuishi na kufanya kazi, nipe kimya. Kwa ajili ya kusherehekea na kuchangamsha damu, nipe kelele chanya.